Mimi hukaa hadi saa sita za usiku, sana sana nikiangalia video katika mtandao, ama nikisoma, ama saa zingine utapata natembea nimefika nyumbani nimechelewa. Masaa zingine huwa nakaa nikiongea na marafiki, familia na wapendwa, muda mwingine mimi hupika wakati nimechelewa so nalala nikiwa nimechelewa. Muda mwingine mimi hulala saa saba, saa tisa, nikiangalia video, nikiangalia vichekesho katika mtandao. Muda mwingine mimi hulala mapema, saa tatu, wakati nimechoka, nikiwa nimetoka kutembea, kusalimiana, shuleni, na muda mwingine mazoezi, kucheza mpira. Inategemea kulingana na vile siku yangu ilikuwa. Ndio ntaweza kulala mapema ama nikiwa nimechelea.